Unatumia mda wako wa bure vipi? Mda wangu wa bure huwa nautumia kwa hii njia. Wana tafuta yale mambo ambayo nilikuwa nimeyaeka kando na kusema kwamba nitapitia baadae. Hwa ndio mda ambayo nitatumia kupitia hayo mambo na kama nilikuwa na jambo ambalo lilikuwa la dharura, nitoweza kupitilia kwa ufasaha nakuweza kuelewa kile ambacho nilikuwa nahitaji kwa hiyo swali ama kwa kile ambacho nilikuwa nimekiacha bila kufanya.

Unafanya nini kuweka afya nzuri? Ili niweke afya nzuri, huwanahakikisha kwamba nimejitenga kwa vile vitu ambavyo vita ni dhuru kwa afya. Kama vile kutumia sukari mingi ambayo inaweza kuniletea magonjwa tofauti tofauti, huwanahakikisha kwamba. Nikipika chai ama kituchochote ambacho kinahitaji sukari, nimeeka sukari ambayo ina sukari kidogo ambayo inaendana na hicho kitu ambacho nakipika. Na situ kutumia sukari mingi.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Mimi huwa napenda kucheza. Kucheza huwa inafanya na kuwa mwenye nguvu na pia viungo vyangu vya mwili vinakuwa na uzoefu wa kufanya kazi. Ninapocheza huwa najipata nimeweza kufanya mambo mingi sana na napata nguvu ya kutimiza ahadi ya vitu vingi na pia hata kama nilikua mwenye uchovu wa nidhamu napata ninaweza kukuwa na ile akili ya kufanya vitu vingi na mwenye ukosa uchovu wa nidhamu.

Unasharehekea siku kuu vipi? Siku kuu yangu mimi huwa naisharehekea hivi. Huwa tunakutana sote kama familia na kisha tunaweza kujadiliana mambo ambaye yataweza kutuongoza mbeleni ama usoni na kisha tukaweza kupata kuelewana pamoja na kutimiza ahadi zetu sote kama familia.

Ulifanya nini asubui hii? Asubuhi hii niliamka saa mbili. Na kitu ambacho nilikifanya cha kwanza ni kuenda pale kwenye choo na kuosha uso wangu. Niliweza kukula chakula changu cha asubui kama vile chai na mkate. Na kisha nikaanza siku yangu kwa kutengeneza nyumba na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko safi na hiyo asubuhi nilijihisi mwepesi wa hasira na mwenye furaha mingi kabisa.

Mchezo gani ungependa kujaribu mchezo wa kikapu huo mchezo nimekuwa nikiuona kwa muda mrefu sana na ningependa kujaribu siku moja na ndiposa niweze kujaribu nitaweza kuangalia jinsi watu wanavyocheza huo mchezo na kisha niwe bora. Ile siku nitaweza kuifadhi kuweza kuingia kwenye ule mchezo nitakuwa bora na watu wengi wataweza kupenda mchezo wangu.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Kumbukumbu nzuri za shule ambazo ninazo ni ule wakati ambapo wale ambao walikuwa wanatuongoza katika shule. Katika shule yetu walikuwa wanakuja na kisha wanatuzawadi kila mmoja wetu pale shule na tulikuwa tunaweza kufurahia. Kwa kuwa zile zawadi zilikuwa kubwa kubwa na pia kama umrfuzu vizuri katika alama zako utaweza pia kupongezwa kwa kupewa zawadi.

Unapenda kwenda sinema mara ngapi? Kwenda sinema, huwa napenda kwenda mara mbili kwa wiki. Kwa kwenda pale, huwa najiburudisha na kuweza kutazama zile filamu, huwa inanifanya naweza kujua mengi ambayo yanaendelea katika ulimwengu. Na pia hua inafunza kabisa na kunifanya niweze kujua mambo mengi ambayo sikuwa naweza kuyafahamu.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Chakula ninachopenda kula jioni ni chai na wali, huwa inafanya nakuwa mwenye nguvu na pia ni chakula rahisi cha chakula rahisi sana ambacho nawezachukua muda kiasi sana kwa kutayarisha na pia huwa haitaji viungo vingi kwa maandalizi yake. Wali na chai huwa inakuwa chakula kizuri kabisa wakati wa jioni kabla ya usiku.

Lugha gani ungependa kujifunza lugha ya kifaransa? Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa, ambayo nikiwa shuleni nilikuwa naona walimu wanafunza hiyo lugha, lakini nisingeweza kuielewa vizuri. Lakini kwa sasa nina akili zangu, ningependa kufunzwa tena na kuweza kuielewa hiyo lugha. Kujifunza hiyo lugha huwa inafanya naweza kuzungumza na watu ambao wako nje kule ufaransani na kisha kuelewana na wao itakuwa ni raisi kabisa.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mimi na marafiki zangu huwa tunapenda kuelezana kwa ufasaha jinsi ambavyo tunaweza kukuzana na kueza kujengana ili siku zetu za usoni tuweze kuwa na fedha mingi na pesa ambazo zitaweza kutusaidia na hata kusaidia familia zetu.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Majira yangu unayoyapenda ni wakati wa kiangazi. Huu wakati wakiangazi huwa napenda kwa sababu huwa tunapata ile nafasi ya kuenda kuogelea baharini au ufuoni mwa bahari. Na pia kile ambacho huwa napenda kukifanya zaidi ni kuogelea na baada ya kuogelea huwa najilaza pale kwenye mchanga na kuota iyo jua. Kisha hiyo hali ya hewa huwa inakua sawa kabisa na huwa sina shida yoyote wakati wa kiangazi.

Njia unayotumia kupumzika. Njia ambayo natumia kupumzika ni mazoezi ya yoga na huwa napendelea sana kuyafanya haya mazoezi wakati wa asubuhi baada nimikunywa kiamsha kinywa. Na haya mazoezi huwa napenda kushiriki ule wakati ambapo naeka kila kitu kando na pia huwa na jihisi mwepesi wa hasira na pia mwenye uwezo mzuri kabisa.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Chakula cha kigeni ambacho umewahi kujaribu ni kukula nyoka. Wachina huwa wanakula nyoka na nimeshawahijaribu kukula nyoka na nikapata si nyama mbaya ni nyama nzuri lakini kuna vile viungo ambavyo ukivila utaskia ni kama unakula hiyo nyoka lakini nilipata kuwa ni chakula kizuri kabisa.

Likua unapenda kufanya nini utotoni? Nilikua napenda kucheza sana michezo huo ulikuwa nafanya naweza kujua mambo mingi, zaidi na pia kuweza kusoma kwa ufasaha vitu vingi na hapo ndipo nileweza kujua kwamba naweza jifunza kupika, mboga, nikiwa mchanga hivyo.

Unapenda kuandika au kuongea. Mimi huwa napenda kuandika, kuandika huwa inakuwa nyepesi kabisa kwangu, na pia huwa haihitaji mambo mengi zaidi, ni kalamu na kitabu tu. Na huyu kuandika huwa inakuwa raisi manake, kuandika hizo herufi, herufi za kuenda juu na, herufi za kuenda chini ni rahisi, na pia kuandika kwa mstari mmoja huwa inakuwa rahisi kabisa.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Mimi huwa nakaa hadi saa tano usiku na kile ambacho huwa nakifanya huwa wakati nikupitia mtandaoni na kuweza kuona ni mambo gani yamekuwa yakifanyika leo. Hayo ndiyo masaa mimi huwa nachukulia muda wangu nakaa, na kisha ikipita saa tano huwa naweza kujilaza kitandani na kungojea siku nyingine.